Naam, natumia vidole, natumia mikono kwenye mawasiliano. Manake, kuna wale wanafuzi wangu ambao hawasikii na hawaongei. Kwa hivyo basi, kutumia mikono naweza waelekeza naweza waonyesha jambo ambao inakuwa ya busara kabisa. Manake, tunaweza kusikilizana na pia wanapata muda wa kuniongelesha na wanafurahia manake wanaona wako rahisi manake kuna watu kama hao kwenye jamii na ni lazima tuwapende lazima tuajumuishe kwa kila jambo ambao tunai.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

Ninahitaji kwenda kwa msusi. Nywele zangu zimerefuka sana. Itapunguza kiasi kidogo sio sana. Naomba pia kunawa vizuri. Ziwe safi na raini. Nina mafuta nzuri nyumbani. Nitayatumia baada ya ku. Nawa. Kujitunza ni muhimu. Si ujinga. Mwili wetu unastahili huduma nzuri. Nitakaguza uso wangu pia. Tumia krembo ya ngozi. Jua linakausha ngozi sana, lazima nitumie vilinsi. Nitakata kucha zote, ziwe, safi na fupi. Watu wanapoona mtu mzuri, wanajua najitunza. Naomba niwe mtu wanamna hiyo.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

Naitaji kupumzika kidogo. Wiki imekuwa ngumu sana. Nitaka nje kwenye baraza. Nichukue hewa safi anga nizuri leo. Hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na miguu. Mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto. Upunguza msongo wa mawazo. Nitasima zimu yangu kwa muda. Siwezi sikia kelile za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu. Nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba. Upepo unavuma taratibu. Indiyo amani ya kweli.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

Wakati ninapoenda madukani napenda kununua ice cream ice cream ambayo inanipendeza ni ya ladha ya vanilla naipenda kwa sababu ina utamu nzuri na inanipendeza haswa wakati unapata ikiwa baridi na ukumbuke uu ni mwezi wa januari ambao kuna joto jingi napenda sana kununua ice cream. Kwa hivyo.

Napenda kupiga picha za mazingira. Leo nitachukua kamera yangu niende kazi. Kuna manthari nzuri huku. Miti mingi na ndege. Jua linapoza ni wakati nzuri wakupiga picha. Rangi za anga ubadilika. Ziwa lina kisi kila kitu. Nitapiga picha nyingi kisha nitaketi na kuchagua bora zaidi shugli hii inanipa furaa kubwa. Ninasau masumbufu ya kila siku. Nafikiri kuanza ukurasa wa picha. Zetu mtandaoni, nionyeshe kazi yangu. Labda watu wanapenda, kila mtu wanakipaji chake. Changu ni kupiga picha za ajabu ya ulimwengu.